Niko na kipawa cha kukimbia mbio fupi ya mita mia nne. Niliweza kujua niko na hii kipawa nikiwa pale chuo kikuu. Nilifanya mazoezi na nikajua mimi kumbe niko na hii kipawa. Na namshukuru sana mwenyezi mungu kwa sababu siyo rahisi lakini tunamshukuru sana.

Mimi napendelea mfumo wa Android kwasababu inaruhusu mtu kubadilisha mipangilio, nirahisi kutumia. Tena iko kwa na bei rahisi kwasababu mtu yoyote anaeza akai pata. Alafu tena ukitaka kuongeza programu kwe nye simu yako nirahisi. Ndiomaana mimi naipenda sana.

Mimi sana sana napenda kutembelea kwenye fukwe za bahari kama pale diani au watamu. Pia napenda kuona sehemu za kihistoria kama pali Fort Jesus kule mombasa. Mandhari haya huwa yananipa amani sana kwa roho na inanisaidia kunitulizia akili. Ndo maana naipenda sana.

Naam, napenda kusherehekea sana siku yangu ya kuzaliwa. Kila mwaka ni tofauti lakini nakumbuka sana mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu. Ninakumbuka kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kusherehekea na mchumba wangu ambaye alinioa. Na tuliweza kuenda kwa mikahawa na tukaweza kukaa chini, tukakula, tukazurura, tukatembea, tukakata keki badaye, kisha tukarudi nyumbani. Na baadaye akanipa zawadi nyingi, sasa kwa haya kumbukumbu zangu hua naikumbuka sana.

Mwanzo kabisa mimi huwa najieleza kwa kiwazi. Tatizo ni lipi na ni msaada gani nahitaji. Pili natatua ni lengo gani niko nalo na ni vipi navyotaka kusaidika. Kisha natafta mtu mwenye ako na ujuzi. Huenda msimamizi, mkubwa wangu. Kisha namwelezea shida iko wapi na tunatafta suluhisho pamoja. Kisha, tunapata jawabu, alafu naeka taratibu, alafu tunatatua shida hiyo na tunasonga mbele.